Kwa ujumla pesa tunazo tumiwa na ndugu zetu walio nje ya nchi zinanafasi kwetu kwa jinsi wazazi wetu wanavyo endelea vizuri watazitumia vizuri zitatupea chakula mavazi. Tutaeza kuendelea kivyema kwa afya na tutakavyo taka kitu tutaweza kuzitumia hizo hela vizuri. Naam asanti.

Kwa jambo la kwanza unaekelea maji kwa sufuria na kwa moto inapochemka unaongeza ugali unakoroga unakoroga lina shikana unageuza tena unatengeneza hiyo sasa unaipea muda wake taratibu maybe kwa kuweza kukulanisha na kitu ingine unaweza ipikia skuma mboga au nyama kuandamana na hiyo ugali ambayo itakuwa very tamu sana itakuwa tamu sana unaweza kupika ugali na skuma ugali na mboga, ugali na nyama.